Kwa kawaida, mimi huweda hospitali mala bili kwa mwaka, ziara ya kwanza ni kwa uchunguzi wa afya ili kuakikisha mwili uko salama, kupima presha, skari na kupata ushauri wa daktari. Ziara ya pili, hutokea endapo nitahuguwa homa au maumivu madogo. Siedi mala nyingi kwa sababu, ninazigatia lishe bola, kufanya mazoezi, kunywa maji ya kutosha na kupumzika. Pia, ninatafuta usafi binafsi na kuepuka hatari zisizo za razima.

Napenda kucheza michezo ya ubao sana. Michezo ya ubao hunipa furaha na hunisaidia kupumzika akili bada ya masomo au kazi. Ninapocheza michezo kama drafti, chess au ludo hunifunza kufikiria kwa makini, kupanga mikakati na kufanya maamuzi sahihi. Pia, michezo hii huimarisha ulafiki na ushirikiano kwa sababu huchezwa pamoja na wengine. Napenda zaidi michezo ya ubao kwa sababu haina gharama kubwa na inaweza kuchezwa popote. Kwa ujumla, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kujifunza, kuburudika na kuimarisha uhusiano kati ya watu.

Ndiyo, naweza kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya kielimu na ya taalifa. Ninafulahia kusaidia kueleza maana ya siasa, mifumo ya uongozi, historia ya kisiasa na haki za laia bila kupendelea upande wowote. Lengo langu ni kusaidia watu kuelewa mambo ya kisiasa kwa utulivu, heshima na maalifa sahihi.

Wakati mkuu katika mchezo wa besibori ni mchezaji muhimu sana katika timu. Kazi yake kuu ni kupiga mpila kwa ustadi ili kusaidia timu kupata pointi. Wakati mzuri anahitaji nguvu umakini na uwezo wa kufanya maamuzi ya halaka. Lazima aangalie mpira kwa uma kwa makini na achague mda sahihi wa kupiga. Wakati wakuu kama Babe Luth na Hank Allen wanakumbukwa kwa kupiga homeland nyingi na kuisaidia timu zao kushida. Pia wakati mkuu huwapa hamasa wasezaji wenzake na kueka presha kwa timu Pinzani. Kwa ujumla wakati mkuu ni nguzo muhimu ya mafanikio ya timu ya Besibori.

Kira siku, ninatumia zana baribari za dijiti kusaidia katika masomo na shuguri za kawaida. Zana hizo ni pamoja na simu ya mkononi, habaya hutumika kwa mawasiriano na kupata tarifa mtadaoni. Pia, ninatumia kompyuta kwa kuadika kazi, kufanya utafiti na kujifunza. Interneti ni muhimu kwa kupata habari na masomo ya mtadao. Zaidi ya hayo ninatumia ploglamu ya mawasiliano kama barua pepe na mitandao ya kijamii kuwasiriana na wengine. Zana hizi za dijiti hurahisisha maisha ya kila siku na kuongeza ufanisi katika kujifunza na kazi.

Kwa kawaida ninakunywa glasi sita hadi nane za maji kwa siku. Kiasi hiki hunisaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri. Kusaidia mumengenyo wa chakula na kuongeza nguvu za mwili. Kunywa maji ya kutosha pia husaidia ngozi kuwa na afya na kuzuia uchovu. Wakati wa hali ya hewa ya joto au ni napofanya shughuli nzito. Huongeza kiasi cha maji ninayo kunywa. Kwa ujumla kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana kwa afya njema na utedaji mzuri wa mwili kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni kufanya kazi kwa bidii na kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu. Pia napata motisha ninapoweza kusaidia wengine, kushirikiana na wezangu na kujifunza mambo mapya kila siku. Malengo niliojiwekea, hunifanya ni jitume zaidi ili kuyafanikia. Vile vile, pongezi la kuthaminiwa kwa kazi nzuri, huniongeza hamasa. Kwa ujumla kufanya kazi kwa uwajibikaji nidhamu na kuona maedeleo binafsi hunifanya nipende kazi yangu na kuederea kujitahidi.

Napederea kusoma habari mtadaoni kuliko gazeti la karatasi. Habari mtadaoni hupatikana kwa haraka na husasishwa mala kwa mala. Hivyo hunisaidia kupata taarifa za sasa kwa wakati. Pia ni raisi kuzisoma kupitia simu au kompyuta popote nilipo. Zaidi ya hayo, habari mtadaoni huruhusu kuringanisha vianzo tofauti na kusoma maoni ya watu wengine. Hata hivyo, magazeti nayo yana faida ya kuwa na tarifa zirizo pangwa vizuli. Kwa ujumla, urahisi na upatikanaji wa haraka hunifanya nipendelee habari za mtadaoni.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza hujiandaa kisaikolojia kwa siku mpya, kwa kuwa mtulivu na kupanga shughuli za siku. Kisha huosha uso, hupiga mswaki na kufanya usafi binafsi. Baada ya hapo, hula kifungua kinywa ili kupata nguvu. Kisha hupitia ratiba ya siku, kujiadaa kwa masomo au kazi. Wakati mwingine hufanya mazoezi mepesi, ili kuamsha mwili. Utaratibu huu hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, nidhamu na mtazamo chanya.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Kazi hiyo ilinipa uzoefu mzuri wa kunifudisha umuhimu wa kusaidia wengine bila kutarajia malipo. Kupitia kujitolea, nilijifunza kufanya kazi kwa ushirikiano, kuwa na huruma na kuwajibika kwa jamii. Pia ilinisaidia kukuza ujuzi wangu na kuelewa changamoto zinazowakaribia watu wengi. Kwa ujumla kazi ya kujitolea hunipa furaha ya ndani na hufanya nijiskie kuwa na mchango chanya katika jamii.

Juisi ya matuda ninayoipeda zaidi ni juisi ya chungwa. Napenda juisi ya hii kwa sababu ina ladha nzuri na ina vitameni C abayo husaidia kuimarisha afya ya mwili. Pia hunipa nguvu na huifanya nijisikie freshi hasa wakati wa joto. Bali na juisi ya chungwa pia napenda juisi ya embe na ya nanasi. Juisi hizi zina ladha tamu ya asri na zina virutubisho muhimu kwa afya.